Kitendo cha wema kitendo cha wema ni kile kitendo ambacho unaweza ukamsaidia mtu kufanya kitu fulani kwa hivyo kitendo cha wema ambacho nishai kifanya ni kumsaidia mtu katika wakati akiwa ana shida nilimsaidia wakati alipokuwa anaumwa alipokuwa hana chakula sio kitendo kimoja basi ni vitendo vingi ambavyo nishai kuvifanya vya wema vya kumsaidia mtu.